Mtu anaye anza kazi ningependa kumishauri kwamba ajitahidi, ukijitahidi kazini basi kila kitu kitakua shwari, jitahidi na ujitume kila siku, usipumzike hata siku moja pale kazini, chapa kazi na roho moja na tena roho mkunjufu zaidi, napenda wale unaofanya nao kazi, penda kazi yako kila siku.

Ninapokuwa na wasiwasi mimi, mimi hukuwa mwanaume, mimi hukuwa na nguvu zaidi na nakua mjasiri kabisa kwa sababu wasiwasi, wasiwasi sio mzuri sana. Na vile ukiwa mwanaume hufai kuwa na wasiwasi hata kidogo, unafaa kukuwa mjasiri na mwangalifu kabisa kwa sababu wasiwasi sio kitu nzuri kuwa nayo.

Ndiyo, mimi upenda chakula cha haraka kwa sababu chakula cha haraka ni mzuri na uniwezesha kufanya maneno mengine kwa wakati ufayo tena mbiombio bila kupoteza wakati mwingi sana. Wakati mingi mimi upenda chakula cha haraka kwa sababu ni mazuri tena ya kupendeza.

Maranyingi mimi upenda mahali pa kimya kwa sababu mahali pakimya hunifanya niweze kufanya kazi yangu vizuri na tena na kuwa na uzalifu sana wakazi wa hali ya juu. Mahali kimya ni nzuri sana kwa sababu unapata umetulia akili yako pia inaweza inaweza inaweza fanya kazi vizuri sana kwa yale unayofanya.

Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi ya buluu. Rangi ya blue ni rangi nzuri sana ninayopenda. Na mara nyingi sana manguo zangu hukua rangi ya blue. Shati zangu, vinyasa vyangu zote na hata na hata mavazi zangu wakati mwingi hata milango zangu, nyumba yangu napenda sana zikiwa kwa rangi ya blue.

Mara nyingi mimi hupenda wanyama wale wakuekwa nyumbani. Wanyama kama ng'ombe, kuku, kondoo. Hayo ndiyo wale wanyama ambao mimi hupenda na hata pia mimi hupenda sana nikiweka nyumbani. Wanyama hao wakona manufaa kabambe sana.

Mara nyingi mimi hujikinga na jua kali kwa kuvaa kofia na hata wakati mwingine kutumia mwamvuli. Mwamvuli hunisaidia sana kukinga jua kali na hata saa zingine mimi hutumia kofia. Kofia yangu ndiyo saa zingine hunisaidia wakati ambao sina mwamvuli. Sasa mwamvuli na kofia ndio mimi hutumia kukinga jua kali.

Ndiyo, mimi ni mtu mbunifu zaidi. Napenda kuwa mtu mbunifu kwa sababu ubunifu husaidia kwa njia mbali mbali na pia kukua na mawazo mazuri husaidia sana kwa kuwa na ubunifu zaidi ubunifu husaidia kwa njia mbali mbali katika maisha.

Mji ambalo ningependa kutembelea ni mji wa Venice. Mji wa Venice ndio mji ambalo natamani sana kutembelea. Kwa vile ina historia nzuri sana na historia ndefu inayoenda kwa miaka na mikaka. Mji wa Venice inajulikana sana tena sana kote duniani. Na ni mji ambayo ningependa kutembelea siku moja.

Katika timu nahimiza ushirikiano kwa kufanya kazi pamoja na kuwa na mawazo na mafikira moja pia. Na wakati wawote hatufai kwa na utangamano katika timu kwa sababu umoja ni nguvu na uwiano ni udhaifu. Sasa tukiwa katika timu tunafaa kuwa pamoja ili tuwe na mazao mazuri kazini.

Mimi si mtu wa kuchelewa hata kidogo, mimi ni mtu wa kuwahi. Napenda kuwahi kwa sababu ni vizuri sana kufanya vitu kwa wakati ulivyo. Kwanza kabla muda ulivyo ulivyo kwanza kabla muda unohitajika ifike. Sasa mimi ni mtu wa kufanya vitu kwa kwahi na sipendi hata kidogo kuchelewa kufanya vitu.

Mimi sana sana huifadhi pesa katika rununu yangu. Situmii banki hata kidogo nahifadhi pesa kwa rununu kwanjia ya kidigitali, kwanjia ya kisasa ya kripto. Katika exchanges za kripto kama vile Binance na OKX huko nahifadhi pesa.

Ndivyo mimi hupenda kutembea kwa miguu kwa sababu kutembea hunipa nguvu zaidi na hata pia ninapotembea napata kufanya mazoezi hii mwilini ya ndiyo sasa mimi hupenda kufanya mazoezi ninapotembea ndo maana napenda sana kutembea huu ya.